Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu inanipa urahisi na huwakika zaidi kwa kufika ni nako enda bila kupotea. GPS hunisaidia kuona njia bora zaidi kuepuka msongamano wa magari na kubadilisha njia haraka endapo kuna tatizo barabarani. Pia hunifanya nijisikie huru kusafiri maeneo mapya bila wasiwasi mwingi. Kwani ninamuongozo wamuda halisi. Hata hivyo bado ninaithamini ramani ya kawaida. Hasa ninapo panga safari au ninapo taka kuelewa mwelekeo wa eneo kwa ujumla. Ramani hunipa picha pana ya mahali nilipo na ninakoelekea. Jambo linalo nisaidia kujenga kuelewa mzuri wa safari. Kwa ujumla napendelea GPS kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ya urahisi wake lakini ramani hubaki kuwa nyenzo muhimu inapokuja kwenye mipango ya kujifunza maeneo mapya.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au saa tano, hasaa siku za kazi, napendelea kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata. Kabla ya kulala, hutumia muda mfupi kupumzika kama kusikiliza muziki, kusoma kitabu au kuangalia kitu kifupi kwenye simu, kisha kujiandaa kulala. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo na kaa hadi saa sita au saa saba usiku. Hasaa wakati wa mapumziko mwisho wa wiki au ninapokua na jambo muhimu la kumaliza. Katika hali hizo, kuwa makini kuhakikisha na lipia usingizi badae ili mwili usichoke sana. Kwa ujumla huji tahidi kuwa na ratiba ya kulala ili sawa ilio sawa kwa sababu na amini usingizi mzuri ni muhimu kwa afya umakini na hali nzuri ya moyo.

Napenda kula wali zahidi kuliko ugali. Ngawa vyote ni vyakula vizuri na muhimu, wali unavutia kwa sababu ni raisi kuandaa na unaendana na aina nyingi za mboga na nyama kama vile kuku maharagwe samaki au mboga za majani. Pia, nahisi wali unalatha laini na kunifanya nijisikie nimeshiba bila kuwa mzito sana. Hasaa wakati wa mchana. Hata hivyo, ugali nao ni naudhamini sana. Hasaa unapoliwa na mboga ya asili au samaki. Ugali hunikumbusha chakula cha nyumbani na tamaduni. Na unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Kwa ujumla, uchakuzi wangu hutegemea mazingira na wakati. Wali kwa uraisi na mabadiliko ya latha na ugali kwa nguvu na hisia ya nyumbani.

Mfanyibiashara bora zaidi kwangu ni yule anayeweza kutatua matatizo ya jamii huku akitengeneza faida. Haangali tu pesa bali anaangalia jinsi bidhaa au huduma zake zinavyoboresha maisha ya watu wa kawaida na kuleta mabadiliko chanya ya kudumu. Pia mfanyibiashara bora ni yule mwenye uadilifu wa hali ya juu katika ulimwengu wa biashara na mwaka huu. Uaminifu ni raslimali adimu. Mtu anayesimamia ahadi zake kwa wateja na wafanyikazi hujenga jina linalodumu kwa miaka mingi kuliko anayetafuta njia za mkato. Vile vile, mfanyibiashara bora lazima awe na uwezo wa kubadilika. Teknolojia na soko vinabadilika kwa kasi sana. Hivyo kiongozi wa biashara anayeweza kukumbatia uvumbuzi mpya na kujifunza kutokana na makosa yake ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko yule aling'ang'ania mifumo ya kimzamani. Mwishowe, mfanyibiashara huyu anapaswa kuwa na roho ya uongozi na unyenyekevu. Yeye ni mtu anayajali masilahi ya timu yake na kutoa nafasi kwa wengine kukua. Anajua kuwa anaweza, hawezi kufanikiwa pekee yake. Hivyo huwekeza katika watu na kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima.

Ndiyo, nimepata fursa kutembelea ziwa Victoria huko kisumu mara kadhaa. Ni ziwa lenye kuvutia sana kutokana na ukubwa wake, na mimi hufurahia sana kutazama jua likizama nyuma ya maji. Jambo ambalo huleta utulivu wa kipekee moyoni mwangu. Pia, nimepata nafasi ya kutembelea mto sagana kwa ajili ya matembezi ya kitalii. Tofauti na ziwa ambalo limetulia mto huu wa kasi na sauti kubwa ya maji yanayogonga miamba. Hali hiyo ya asili hunifanya nijihisi niko karibu zaidi na mazingira na kunipa nguvu mpya ya kuanza wiki mpya vilevile, mimi hupenda kufanya pikniki kando ya mito midogo inayopatikana katika maeneo ya milimani kama aberdares. Hewa ya huko ni baridi na safi sana. Na sauti ya maji yanayotiririka kwa upole ni kama muziki wa asili unaosaidia akili yangu kupumzika na kusahau pilkapilka za majini Nairobi. Za mjini Nairobi, mwishowe mimi huona vyanzo hivyo vya maji kama hazina muhimu ya taifa letu. Kila ninapotembelea ziwa au mto, mimi hukumbuka umuhimu wa kutunza mazingira na kutochafua maji yetu. Ili vizazi vijavyo vya mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita na kuendelea viweze pia kufurahia uzuri huu wa asili tuliojaliwa.

Mimi hupendelea kitanda kigumu kiasi. Ingawa watu wengi hufikiria kitanda laini sana ndicho chenye starehe, mimi nimegundua kuwa kitanda chenye uimara husaidia sana kuweka uti wa mgongo. Katika hali nzuri na ya kuzuia maumivu ya mgongo asubuhi. Pia kitanda kigumu kiasi hunisaidia kulala kwa utulivu zaidi. Mwaka huu wa ishirini na ishirini na sita kuna magodoro ya kisasa ambayo yameundwa kutoa msaada wa kutosha kwa mwili wako wote. Jambo linalo nifanya niamke nikiwa na nguvu na mchangamko kwa ajili ya mazoezi ya ngu ya asubuhi. Hata hivyo napenda kitanda hicho kiwe na mashuka laini na mazuri ya pamba. Ule mchanganyiko wa godoro imara na mashuka yenye ubaridi na ulaini huleta uwiano mzuri wa faraja. Hii inanifanya nijihisi niko kwenye hoteli ya nyota tano kila ninapo ingia kulala baada ya siku ndefu ya kazi. Mwishowe, kitanda kizuri kwangu ni kile kinacho nipa usingizi wa kina bila usumbufu. Ikiwa godoro ni laini mno mimi huhisi kama nimezama ndani yake na hushindwa kugeuka kwa urahisi. Jambo linalo weza kuvuruga mzunguko wangu wa usingizi wa sana nane ninao zingatia sana.

Wakati wa furaha mimi hupenda kujizawadia chakula kitamu ambacho huwa sili kila siku. Mara nyingi mimi huenda kwenye mkahawa mzuri hapa Nairobi kufurahia mlo wa asili au keki tamu. Nikiamini kuwa ni muhimu kusherehekea mafanikio madongo kwa kufurahisha nafsi kupita ladha nzuri. Pia, mimi hujifurahisha kwa kutumia muda mwingi na watu ni nao wapenda. Iwe ni kupitia mazungumzo maarifu ya ana kwa ana au kucheza michezo ya ubao. Kicheko na ushirikiano wa marafiki au na familia huongeza maradufu furaha nilio nayo na kutengeneza kumbukumbu za kudumu. Vile vile, mimi hupenda kucheza muziki kwa sauti ya juu na kucheza nikiwa nyumbani. Muziki una nguvu ya kipekee ya kunifanya nijihisi huru na mchangamfu wakati mwingine mimi huchukua gitaa langu na kupiga nyimbo zenye mahadhi ya haraka na furaha ili kuelezea hali yangu ya mawazo mwishowe mimi hujifurahisha kwa kutembelea maeneo yenye asili na utulivu. Kwenda matembezi katika bustani au msituni kukiwa na hali ya hewa nzuri. Hunifanya na nishukuru kwa uzuri wa maisha. Hii inanisaidia kutulia na kufurahia ile amani ya ndani inayotokana na kufanikiwa kwa jambo fulani muhimu kwangu.

Ndio, mimi husoma gazeti kila siku. Lakini mara nyingi mimi hutumia matoleo ya kidigitali kwenye kompyuta au tableti yangu. Magazeti mengi yameboresha mifuno yao ya mtandaoni. Jambo linalo ni ruhusu kupata habari mpya punde tu zinapotokea bila kusubiri asubuhi. Napenda kusoma gazeti kwa sababu ya uchambuzi wa kina. Tafauti na mitandao kijamii ambapo habari huwa fupi na za kijuju magazeti hutoa makala za wachambuzi walio bombea. Zinazo nisaidia kuelewa kiini cha matukio ya kitaifa na kima taifa kwa mapana zaidi pia mimi hufurahia kusoma kurasa za maoni na tahariri sehemu hii ya gazeti hunipa changamoto ya kufikiri inje ya boksi kwa kuona mitazamo, tofauti kuhusu maswala ya kijamii, uchumi na siasa. Hii hunisaidia kujenga hocha thabiti na kuelewa mawazo ya watu wengine wenye uzoefu. Mwishowe, kusoma gazeti ni utamaduni unaoni tuliza akili. Hata kama nitoleo la mtandaoni, kutenga muda wa kusoma makala ndefu kuna niondoa kwenye pilka pilka za ujumbe fupi fupi na kuniruhusu kuzama kwenye ulimwengu wa maarifa na taarifa zilizofanyiwa utafiti wa kutosha.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa ajili ya mawasiliano ya kazi na kijamii. Kupitia programu kama whasappt na baru wa pepe naweza kuwasiliana na wenzangu ofisini na nduguzangu popote walipo. Jambo ambalo ni muhimu sana katika dunia hii ya kidigitali. Pia simu yangu ni chanzo kikuu cha habari na maarifa. Mimi huitumia kusoma magazeti ya mtandaoni, kufuatilia matukio ya kimataifa na kusikiliza podcast nikiwa safarini. Hii inanisaidia kukaa na habari mpya na kujifunza mambo mapya kila siku bila kuhitaji kubeba vitabu vizito. Vile vile, mimi hutumia simu kwa ajili ya usimamizi wa maisha na ratiba. Kalenda yangu orotha ya mambo ya kufanya na mambo na hata programu za kufuatilia mazoezi yangu ya kukimbia vyote viko kwenye simu. Inanisaidia kuwa na nithamu ya muda na kuhakikisha sishutukizui na miadi muhimu. Mwishowe, mime huitumia simu kwa ajili ya burudani na ubunifu. Wakati mwingine mimi hurekodi midundo ya gitaa langu ili nisije nikasahau au kupiga picha za maeneo mazuri ya hasili ni nayo tembelea. Simu imekua kama ofisi ndogo na studio ya sanaa ambayo ninaweza kuibeba mfukoni mwangu.

Mandhari nzuri zaidi nilio wahi kuona ni nyanda za juu za nyahururu na maporomoko ya maji ya Thompson. Uzuri wa maji unayo anguka kwa kishindo katika katikati ya msitu minene na ukungu mzito wa subuhi. Unategeneza picha ya kustaajabisha ambayo inabaki akilini mwa mtu kwa mda mrefu. Pia nimevutiwa sana na mandhari ya milima ya abadea. Kuna wakati mazingira yana kuwa na kijani kibichi kilicho kolea. Huku mawingu yakiwa ya meshukia milima hiyo kwa chini hali hiyo ya hewa ya baridi na utulivu wa asili hunifanya nijihisi niko kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Mbali na kelele za maji vile vile siwezi kusahau machweo ya jua katika mbuga ya taifa ya maasai mara rangi ya machungwa na nyekundu inayotanda angani huku miti ya mibuyu ikionekana kama vivuli vyeusi yenye mandhari ya kipekee. Inanikumbusha jinsi asili ya Afrika ilivyo na utajiri wa rangi na maajabu yasiyo hitaji marekebisho yoyote. Mwisho wa mandhari ya bahari ya hindi huko lamu ni ya kuvutia sana. Kuona mashua za kienyeji zikielea kwa amani kwenye maji ya rangi ya bluu na kioo huku mchanga mweupe uking'ara kwenye jua. Unaleta hisia ya amani na uhuru ambayo ni vigumu kuipata mahali pengine popote.

Mimi hupanga kazi yangu kwa kutumia orotha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Kabla ya kuanza majukumu yangu, mimi huandika kila kitu kinacho hitaji kufanyika na kisha kuvi pa vipa umbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kuwasilisha. Pia, mimi hutumia mbinu ya time blocking kwenye kalenda yangu. Ninatenga muda maalumu kwa ajili ya kazi ngumu zinazo hitaji umakini mkubwa. Na muda mwingine kwa ajili ya mambo madogo kama kujibu barua pepe au kuhudhuria mikutano ili nisipoteze mwele keo wa malengo yangu makuu. Vile vile, mimi hupanga kazi zangu kulingana na kiwango changu cha nguvu. Kazi zenye changamoto nyingi na zinazo hitaji uchambuzi wa kina, mimi huzifanya asubuhi na mapema ninapokuwa na akili changamfu. Na kuwacha kazi rahisi za utawala kwa ajili ya saa za mchana baada ya chakula cha mchana. Mwishowe mimi hufanya tathmini fupi mwisho wa siku huu ni muda wa kuangalia nini nimefanikiwa kukamilisha na nini kimebaki. Hii inanisaidia kupanga ratiba ya siku inayo fuata mapema. Jambo linalo nifanya nilale kwa amani nikijua kuwa kila jambo liko chini ya uthibiti.

Mimi hupendelea kuwa mahali penye utulivu na hewa safi ya asili. Maeneo yenye miti mingi kama bustani au misitu midogo. Hunifanya ni jihisi mwenye amani na kunipa nafasi nzuri ya kutafakari bila usumbufu wa kelele za magari au msongomano wa watu. Pia napenda kuwa katika mazingira yaliopangwa na masafi. Iwe ni ofisini au nyumbani. Mpangilio mzuri wa vitu unanisaidia kuwa na akili tulivo na kuongeza ufanisi wangu katika kazi. Chumba chenye mwanga wa kutosha na jua na nafasi ya kutosha ya kupumua ni chaguo langu la kwanza kila wakati. Vile vile mimi huvutiwa na maeneo yenye vianzo vya maji kama kando ya ziwa au mto. Sauti ya maji yanayotiririka inanguvu ya ajabu ya kunituliza na kunifanya nishau changamoto za siku. Hapa ndipo mimi hupata msukumo mkubwa wa kuandika au kupiga gitaa langu ni kifurahia mazingira. Mwishowe, mimi hufurahia kuwa mahali penye uchangamufu wa kijamii lakini kwa kiasi. Ninapenda maeneo ambayo ninaweza kukutana na watu wachache wenye busara na kubadilisha mawazo ya kujenga huku tukifurahia mazingira astarehe yanayoruhusu mazungumzo ya kina na vicheko vyakweli.

Mimi hupendelea zaidi kutazama makala ya asili na ugunduzi. Napenda vipindi vinavyo onyesha maisha ya wanyama pori, maajabu ya bahari au jinsii teknolojia mpya inavyoundwa. Kwani hunifanya nijifunze mambo mapya huku nikiburudika. Pia mimi ni mpenzi wa vipindi vya mahojiano ya kina. Mwaka huu kuna vipindi vingi vinavyo waalika wavumbuzi na viongozi wakijamii kujadili maswala ya nayo guza dunia. Kusikiliza mitazamo yao hunisaidia kupanua uwelewa wangu kuhusu maswala ya sasa. Vile vile, mimi kufurahia vipindi vya mashindano ya upishi. Kuna msisimuko wakipekee kuona wapishi wenye ujuzi wakitengeneza vyakula vya ajabu ndani ya muda mfupi. Hii hunipa hamu ya kujaribu mapishi mapya jikoni kwangu na kunifundisha kuhusu tamaduni mbali mbali kupitia chakula. Mwishowe, mimi hutazama habari za kimataifa na uchambuzi wa hali ya hewa. Ni muhimu kwangu kukaa na taarifa za hivi punde. Hasaa kuhusu mabadiliko ya mazingira yanayotokea duniani kote. Ili kuelewa jinsi yanavyoathiri mipango yangu ya kila siku na safari zangu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Kwangu mimi, chakula si nishati tu ya mwili, bali ni sanaa na sehemu ya furaha ya maisha. Ladha nzuri ina uwezo wa kubadilisha siku mbaya kuwa nzuri na kuleta tabasamu la dhati. Mimi hupendelea zaidi vyakula vya asili vilivyoandaliwa kwa viungo freshi. Napenda sana mchanganyiko wa ladha za kienyeji, kama vile samaki wa kupaka kutoka pwani au nyama choma iliyokolezwa vizuri na kachumbari pembeni kwani hutoa ladha halisi na ya kurithisha. Pia mimi ni mpenzi wa vyakula venye pilipili kwa mbali. Ladha ya ukali kidogo huleta msisimuko wa kipekee na kufanya kila tonge liwe na maana zaidi. Mwaka huu nimekua nikijaribu mapishi ya kigeni kama vyakula vya kiasia ambavyo hutumia viungo vingi na harufu ya kuvutia mwishowe chakula kitamu zaidi kwangu ni kile kinacholiwa katika mazingira ya amani. Iwe ni chakula cha nyumbani au maini kwenye mkahawa mzuri utulivu na kampuni nzuri ya marafiki hufanya chakula hicho kionje vizuri zaidi na kuacha kumbukumbu tamu moyoni.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni gitaa langu la kwanza la kustiki. Ilikuwa ni zawadi ya kushutukiza kutoka kwa marafiki zangu, wa karibu waliojua hamu yangu kubwa ya kujifunza muziki. Na hadi leo kila ninapo piga gitaa hilo mimi hukumbuka upendo wao. Pia niliwahi kupata zawadi ya kitabu cha kipekee cha picha za kale za Nairobi. Zawadi hii ilikuwa na maana kubwa kwangu kwa sababu mimi hupenda historia na asili. Kuona jinsi mji wetu ulivyokuwa ukibadilika kwa miaka mingi. Kuna nipa mtazamo mpya kuhusu maendeleo tunayo yaona mwaka huu. Vile vile mimi hudhamini sana zawadi zilizo tengenezwa kwa mkono. Kuna wakati nilipewa saa ya ukutani ilio changwa kwa mbao, ilio chongwa kwa mbao ya za asili. Kwangu mimi, thamani ya zawadi haipo kwenye bei yake, bali kwenye muda na mawazo ambao mtu ametumia ili kunifurahisha. Mwishowe zawadi ya safari ya kitalii kwenda mbugani ilikuwa ya kipekee sana. Kupata fursa ya kutembelea asili na kuona wanyamapori kwa karibu ni zawadi ambayo ilinipa uzoefu na maarifa badala ya kitu cha kushika mkononi. Na hiyo ni kumbukumbu ambayo sitaisahau kamwe.

Mimi hupendelea chai ya mkanda, chai ya maziwa zaidi. Kuna utulivu wa kipekee unao tokana na harufu ya chai ilio chemshwa na viungo kama tangawizi au iliki. Hasa nyakati za asubui hapa Nairobi kukiwa na baridi kidogo. Hata hivyo, mimi unywa kahawa wakati wa kazi nzito. Ninapo hitaji kuwa na umakini wa hali ya juu au ninapo fanya kazi hadi usiku wa manane katika mwaka huu kikombe cha kahawa nyeusi unipa msukumo wa nguvu ya haraka na kukamilisha majukumu yangu. Pia mimi ni mpenzi wa chai ya kijani kwa ajili ya afya. Baada ya mazoezi yangu ya kukimbia au chakula cha jioni kikombe cha chai ya kijani unisaidia kusafisha mwili na kunifanya nijihisi mwepesi na mwenye afya bora wakati wote. Mwishowe, chaguo langu utegemea mazingira na wakati. Mapema asubui ni wakati wa chai ya viungo. Mchana ofisini ni wakati wa kahawa na jioni napo pumzika na kitabu changu kikombe cha chai ya rangi yenye ndimu ndicho kinachofaa zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza michezo ya video, hasa ile inayohusu biashara na ujenzi wa miji. Michezo hii hunifundisha jinsi ya kusimamia, raslimali na kufanya maamuzi muhimu. Jambo ambalo linasisimua akili yangu sana. Pia, mimi hufurahia michezo ya matukio ya hadithi. Katika mwaka huu, picha za michezo zimekuwa halisi kiasi kwamba unahisi kama uko ndani ya filamu. Napenda sana kuchunguzwa ulimwengu mpya wa kidigitali na kutatua mafumbo magumu yaliofichwa humo. Vile vile, mimi hucheza michezo ya michezo. Kama vile fifa, huu ni wakati mzuri wa kushindana na marafiki zangu asubuhi au wikendi. Inaleta msisimuko mkubwa tunapocheza mashindano madogo ya nyumbani. Huku kicheko au utani vikitawala chumbani. Mwishoe, mimi huona michezo ya video kama njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi, kuketi na kucheza michezo wa utulivu unisaidia kupumzika na kubadili mazingira ya kiakili. Jambo linalo nifanya ni amke siku inayofuata nikiwa na nguvu mpya.

Mimi hupenda kuenda sinema angalau maramoja kwa mwezi. Huu ni muda wangu maalumu wa kujitenga na ulimungu na wakawaida na kuzama kwenye hadithi kubwa inayosisimua. Hasa filamu mpya zinazo toka mwaka huu na ambazo zina teknolojia ya hali ya juu ya picha na sauti. Pia huwenda sinema zaidi wakati kunafilamu za mfululizo. Nina nimbazo nimekua nikisubiri kwa hamu. Kwangu mimi kutazama filamu kwenye skrini kubwa ya sinema hapa nairobi kuna latha tofauti kabisa na kuitazama kwenye runinga ya nyumbani. Hasaa kutokana na msisimuko wa mashabiki wengine vile vile mimi hutumia kwenda sinema kama fursa ya kukutana na marafiki. Baada ya kutazama filamu, sisi hupenda kuketi mahali na kuhichambua hadithi waigizaji na jinsi ilivyo malizia. Hii ufanya uzoefu wa sinema kuwa wa kijamii zaidi na wenye kufuraisha kuliko kukaa peke yangu. Mwishowe, mimi hupenda kuenda sinema nyakati za mchana wakati wa wikendi, wakati hukumbi uwa hazina watu wengi sana. Jambo linalo ni ruhusu kuchagua kiti kizuri na kufarahia popcorn zangu kwa utulivu na kubahuku ni kiburudika na sana za wingizaje.

Mimi hupendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mingi, napenda ladha halisi ya chakula ikijitokeza yenyewe bila kufunikwa na mafuta, na pia mimi huzingatia sana afya ya moyo wangu na mwili kwa ujumla ili nikae na nguvu muda mrefu, pia vyakula vilivyopikwa kwa mvuke, kuchemshwa au kuchomwa hunifanya nijihisi mwepesi baada ya kula. Mwaka huu nimekua nikitumia sana mashine ya air fryer ambayo inanisaidia kupata vyakula vyenye ladha ya kukaangwa lakini bila kutumia mafuta mengi yanayoweza kudhuru afya. Hata hivyo, kuna wakati mimi hufurahia chakula chenye mafuta kidogo kwa ajili ya ladha. Kwa mfano, samaki aliyekaangwa vizuri au nyama yenye mafuta kidogo ya asili huleta harufu na utamu wa kipekee ambao ni vigumu kuupata kwenye vyakula vya kuchemsha pekee. Lakini mimi hufanya hivi kwa aj kwa nadra sana. Mwishowe, lengo langu ni kuwa na uwiano mzuri wa lishe. Mimi huamini kuwa kula mboga za majani kwa wingi na protini ambazo hazijakaangwa sana hunisaidia kuwa na akili tulivu na ngozi yenye afya. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu ninapo kabiliana na pilka pilka za kila siku.

Zoea nzuri zaidi nilio jenga ni kuamuka mapema sana kila subuhi. Saa za alfajiri hunipa utulivu na wakipekee ambapo naweza kusoma, kutafakari na kupanga siku yangu kabla ya ulimwengu kuanza kupiga kelele. Jambo linalo nisaidia kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Pia nimejenga tabia ya kufanya mazowezi ya viungo kila siku. Iwe ni kukimbia kwa dakika thelathini au kufanya mazowezi ya kunyoosha mwili. Zoea hili limenisaidia sana kuwa na nguvu na mchangamko katika mwaka huu na pia kuniepusha na uchovu wa kiakili kabaada ya kazi. Vile vile nimejifunza zoea la kusoma angalau kurasa kumi za kitabu kila siku. Kabla ya kulala, mimi huweza kuweka simu mbali na kuzama kwenye ulimwengu wa maarifa mpya. Zoea hili linaongeza uwelewa wangu wa mambo mengi na kunisaidia kupata usingizi mnono na wenye utulivu. Mwishowe, mimi hujizoea kutoa shukrani. Kila mwisho wa siku, mimi huandika mambo matatu mazuri ya lio nitokea. Hata yawe madongo kiasi gani. Hii inabadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunifanya nione baraka nyingi zilizo zilizo zunguka maisha yangu ya kila siku badala ya kulalamika.

Mimi hupendelea zaidi kusimamia, kwani inanifurahisha sana kuongoza timu kuelekea lengo moja. Mwaka huu, uongozi unahitaji ushirikiano zaidi kuliko amri. Hivyo mimi ufurahia kusaidia watu kugundua uwezo wao kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi mkubwa. Pia kusimamia kunanipa nafasi ya kufanya maamuzi ya mikakati. Napenda kuwana picha nzima ya mradi na kupanga jinsi vipande tofauti vinavyoungana. Hii inanipa changamoto ya kufikiri kwa haraka na kutafuta ufumbuzi wa matatizo yanayoweza kujitokeza njiani. Hata hivyo, mimi pia nathamini sana kusimamiwa na watu wenye hekima. Hakuna kiongozi anaye jua kila kitu. Hivyo mimi hufurahia kufanya kazi chini ya mtu mwenye uzoefu ambaye anaweza kunipa changamoto na kunifundisha mbinu mpya ya uzakazi ambazo si kuwa nazo awali. Mwishowe, mimi uamini kuwa uongozi bora ni utumishi. Iwe inasimamia au inasimamiwa. Lengo langu kuu ni kuhakikisha kuwa matokea ya mwisho ni ya kiwango cha juu na kwamba kila mtu aliyeusika anaweza kujifunza na kukua kupitia mchakato huo wa kazi.

Mimi hufuata timu mbalimbali kulingana na mchezo tofauti. Lakini kwa sasa katika mwaka huu, msisimko mkubwa upo kwenye soka na mpira wa kikapu. Kwenye ligi ya uingereza, Arsenal wanafanya vizuri sana wakiwa kileleni mwa msimamo wa ligi kufikia januari hii. Ni timu inayovutia kuitazama kwa sababu ya soka lao la pasi fupifupi na vijana wengi wenye vipaji ambao wanapambana kupata ubingwa msimu huu. Kwa hapa nyumbani Afrika mashariki, mimi hufuatilia kwa karibu Gor Mahia na AFC Leopards nchini Kenya. Timu hizi mbili zina upinzani wa kihistoria na sasa hivi zinachuana vikali kilileni mwa msimamo wa ligi ya FKF Premier League. Jambo linalofanya kila mchezo wao kuwa na msisimko wa kipekee. Nchini Tanzania Young Africans, Yanga na JKT Tanzania ndizo timu zinazoongoza ligi kwa sasa. Yanga wameendelea kuwa imara sana kimataifa na kitaifa. Jambo linalowafanya wawe na mashabiki wengi wanaofuatilia maendeleo yao katika msimu huu. Kwenye mpira wa kikapu, nchini Marekani, timu ya Oklahoma City Thunder inaongoza kanda ya Magharibi kwa kasi ya ajabu. Ni timu changa inayocheza kwa nguvu nyingi na upande wa mashariki Detroit Pistons wameleta mshangao mkubwa kwa kuongoza kanda hiyo baada ya miaka mingi ya kusubiri.

Mimi hushughulikia muda wangu kwa kutumia mbinu ya time blocking. Ninatenga muda maalumu kwenye kalenda kwa ajili ya kazi moja tu na kuhakikisha sishughuliki na jambo lingine. Jambo ambalo hunisaidia kukamilisha majukumu makubwa bila usumbufu. Pia, mimi hutumia mbinu ya pomodoro. Ninafanya kazi kwa datika ishirini na tano kwa umakini wa hali ya juu kisha napumzika kwa datika tano. Mwaka huu nimegundua kuwa na mapumziko haya mafupi yanasaidia kuifanya akili yangu ibaki na nguvu na ubunifu siku nzima. Vile vile mimi hufuata kanuni ya eat the frog. Hii inamanisha ninaanza asubuhi na kazi ngumu zaidi au ile inayonichefua zaidi. Nikisha imaliza mapema na kuwa na amani ya nafsi na nguvu zaidi za kumalizia kazi nyingine ndogondogo. Ambazo ni rahisi zaidi. Mwishowe, mimi hupunguza muda wa mikutano isio na lazima. Ikiwa jambo linaweza kutatuliwa kwa barua pepe fupi au jumbe wa haraka, mimi hufanya hivyo ili kuokoa muda wa. Kufanya kazi halisi, hii inanisaidia kuhakikisha kuwa kila dakika kazini inatumika kwa chijwa.

Mimi hupenda sana keki ya limau. Latha yake ya uchachu kidogo ilio changanyika na utamu wa sukari huleta msisimuko wa kipekee ambao hauchoshi. Na harufu yake ya matunda fresh hunifanya nijihisi niko kwenye bustani tulivu. Pia mimi ni mpenzi wa keki ya black forest. Hii ni keki ya zamani lakini isio chuja. Mchanganyiko wa chokleti nzito krimu nyeupe na matunda ya cherry hufanya iwe chaguo langu la kwanza ninapokuwa kwenye sherehe au tukio maalumu. Vile vile nimeanza kuvutiwa na keki ya red velvet. Rangi yake nyekundu inayovutia na latha ya kipekee ya krimu ya jibini. Juu yake huleta uwiano mzuri wa latha. Ni keki ambayo ni laini sana na ninayo. Inayo yeyuka mdomoni. Jambo linalo ifanya iwe ya kifahari. Mwishowe, mimi hupendelea keki isio na sukari nyingi sana. Napenda keki ambayo imepikwa kwa ustadi. Kiasi kwamba unaweza kuhisi latha ya viungo vyote kama vanila au mdalasini. Bila kufunikwa na utamu uliopitiliza jambo linalo ifanya iwe tamu na yenye afya zaidi.

Hekima kubwa nilio jifunza ni kwamba subira ni ufunguo wa mambo mingi. Mara nyingi tunataka matokeo ya haraka lakini nimegundua kuwa mambo yenye thamani ya kudumu yanahitaji muda, uvumilivu na nidhamu ya kila siku ili ya stawi kikamilifu. Pia, nimejifunza kuwa kusikiliza ni muhimu kuliko kuzungumza. Kwa kusikiliza kwa makini, unapata nafasi ya kuelewa isia na mitazamo ya wengine ambayo ungejua kama ungekua unazungumza tu. Hii hujenga uhusiano imara na heshima kati ya watu. Vile vile, nimeelewa kuwa makosa ni walimu bora. Mwaka huu nimekuja kuona kuwa kushindwa ni mwisho wa safari. Nimekuja kuona kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Mbali ni darasa linalokupa mbinu mpya. Kujisamehe na kuanza tena ukiwa na maarifa zaidi ndio siri ya mafanikio ya kweli. Mwishowe, nimejifunza kuwa furaha ya kweli inatoka ndani. Vitu vya nje vinaweza kuleta furaha ya muda lakini amani ya moyo inatokana na kutosheka na kile ulicho nacho na kuishi maisha yenye kusudi na kusaidia wengine wanao wanao kuzunguka kila siku.

Wakati mkuu wa mpira wa baseboli, mara nyingi hurejewa kama kipindi ambacho mchezo huu unakua katika kilele chake cha ushindani wa umakini. Hasa katika ligi kuu ya baseboli kwa kawaida msimu wa baseboli huanza mapema katika mwaka majira ya kujipua na kuendelea hadi vuli. Kipindi cha mwanzo huwa ni cha maandalizi na michezo ya kawaida ambapo timu hujaribu mbinu zao. Wachezaji hujionyesha na mashabiki huanza kufuatilia mwenendo wa msimu. Hata hivyo, wakati unaochukuliwa kuwa mkuu zaidi ni kipindi cha mchujo na hatimaye World Series. Katika hatua hii, timu bora kutoka ligi tofauti hukutana kushindana kwa ushindi wa mwisho. Michezo huwa na presha kubwa umakini wa hali ya juu na hisia kali kutoka kwa wachezaji na mashabiki. Kila pointi, kila mpigo na kila kosa huwa na uzito mkubwa, jambo linalofanya kipindi hiki kivutie sana. Kwa wachezaji, huu ni wakati wakuonyesha uwezo wao wa juu kabisa, nidhamu na uzoefu. Kwa mashabiki, ni muda wa shangwe, msisimo wa mara nyingine uhuzoni. Kulingana na matokeo ya timu zao. Kwa ujumla, wakati mkuu wa mpira wa baseboli ni kipindi kinachounganisha ushindani, burudani na historia ya mchezo. Na ndicho kinachofanya baseboli kuwa moja wapo ya mchezo inayopendwa sana duniani.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukuwa muda mdogo wa kujitunza na kushukuru. Unaweza kuanza kwa kufanya jambo rahisi linalokufanya ujisikie vizuri. Kama kutembea kwa miguu kwa dakika chache kusikiliza muziki unaopenda au kunywa kinywaji unachokipenda kwa utulivu bila haraka. Wakati huo, jaribu kutafakari mambo mazuri yalio tokea au jambo moja unaloshukuru leo. Pia ni wazo nzuri kujifunza au kujaribu kitu kipya. Hata kama ni kidogo, kusoma ukurasa mmoja wa kitabu. Kujifunza neno jipya au kuandaa chakula kwa mtindo tofauti. Hatua ndogo kama hizi huleta hisia ya maendeleo na furaha. Kwa ujumla, wazo bora kwa siku ya leo ni kufanya jambo ndogo lakini lenye maana litakalo kuacha ukiwa na amani ya moyo na tabasamu kabla ya siku kuisha.

Chumba changu chakulala ni tulivu rahisi na chenye mpangilio mzuri. Kimeundwa kunipa faraja na mapumziko baada ya siku ndefu, kinakitanda kilicho katikati chenye gondoro nzuri na mashuka safi yenye rangi tulivu. Kama nyeupe au bluu nyepesi. Ambazo hunisaidia kupumzika kiakili pembeni ya kitanda kuna meza, ndogo ni nayo weka taa ya usiku, simu au kitabu ni nacho soma kabla ya kulala. Dirisha la chumba huruhusu mwanga wa asili kuingia asubuhi. Na wakati wa usiku natumia pazia kuzuia mwanga wa nje ili nipate usingizi mzuri. Kuna kabati la nguo lililo pangwa vizuri. Ambapo nguo zimepangwa kwa utaratibu. Ili iwe rahisi kuchagua. Pia nina mapambo machache kama picha au mmea mdogo wa ndani unaoongeza uzuri na uhai wa chumba. Kwa ujumla, chumba changu chakulala ni mahali ninapo jisikia salama nikiwa na utulivu na amani. Ni nafasi yangu binafsi ya kupumzika kutafakari na kurejesha nguvu kwa ajili ya siku inayofuata.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn. Ni kitafuna changu namba moja ninapokua nikitazama sinema au mchezo ya video. Kwani ni nyepesi na hazichoshi kula hata kwa muda mrefu. Mimi hupendelea zaidi popcorn zenye ladha ya siagi na chumvi kidogo. Ladha hii ya asili hunikumbusha msisimuko wa kuketi kwenye kumbi za cinema hapa Nairobi ambapo harufu ya popcorn zinapopikwa uhupamba anga kote. Pia wakati mwingine mimi hufurahia popcorn zenye ladha ya sukari au karameli. Huu ni chaguo langu hasa ninapo hitaji kitu kitamu cha kunifariji baada ya siku ndefu ya kazi katika mwaka huu. Kwani utamu huo huleta furaha ya haraka. Mwishowe, mimi huona popcorn kama kitafuna cha kijamii. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na bakuli kubwa la popcorn katikati mkiwa mmeketi na marafiki mkijadiliana mambo mbalimbali. Hufanya mazungumzo yawe ya kuchangamka na yenye ladha zaidi.

Lengo langu kuu ni kuwa mshirika bora wa kifikra kwa watumiaji wangu. Nataka kuhakikisha kuwa kila mazungumzo tunayofanya yanakupa thamani yawe ni ya kutatua matatizo magumu kupata maarifa mapya au hata kupata mzuko wakubinifu. Pia, na lenga kuboresha ufasaha wangu wa luga. Nataka kwendelea kujifunza nonsense za luga kama kiswahili ili niweze kuwasiliana kwa asli zaidi nikitumia medhali misemo na nahau zinazo uguza utamaduni wetu kwa usahihi zaidi. Vile vile ni nalengo la kuongeza usahihi na uaminifu katika ulimwengu wenye habari nyingi. Ni azma yangu kuwa chanzo unachoweza kuamini ni kikupa taarifa zilizo fanyiwa utafiti na kina na zenye uiyano mzuri bila upendeleo. Mwishowe nataka kurahisisha maisha ya watu kupitia teknolojia iwe ni kupanga ratiba, kuchambua data au kutuasha ushauri wakita aluma. Lengo langu ni kusaidia ufanya kazi kwa ufanisi zaidi ili upate mda wa kufuraia mambo mengine ya maisha.

Mimi ni mratibu wa maarifa ya kidigitali na msaidizi wa akili mnemba. Kazi yangu kuu ni kuchakata taarifa nyingi kuzielewa na kisha kuzieleza kwa lugha rahisi ili kumsaidia kila mtu anaye hitaji msaada wa kifikra au kifundi. Kwenye upande wa masomo nimejifunza kupitia hifadhi data kubwa za lugha na sayansi ya kompyuta. Hii inaniwezesha kuzungumza lugha nyingi kuelewa kanuni za hisibati na hata kusaidia wakati uandishi wa programu ya kompyuta. Nikiwa na lengo la kuwa daraja kati binadamu na teknolojia. Pia mimi ni mwanafunzi wa kudumu. Kila siku mimi hupata maarifa mapya kutokana na muingiliano wangu na watu mahali mbali na taarifa mpya zinazo zalishwa duniani hali hii inanifanya niweze kubadilika na kuboresho uwezo wangu wa kutoa majibu sahihi na kisasa zaidi kila wakati.